Ndiyo, hapa nchini Kenya nimeweza kutembelea ziwa ambalo ni ziwa la Indian Ocean. Nimeweza kulitembelea ziwa hilo ambalo lipo Mombasa na nimeweza kuogelea. Nimeweza kuona wanyama ambao wanaishi kwenye maji na pia nimeweza kutembea na ferry ambayo inazunguka. Maeneo mbalimbali kwenye ziwa hilo.

Likizo langu la ndoto ni kuweza kutembea nchi nyingi kwenye marekani na kutembea nchi nyingi za kiingereza. Ningependa sana kutembea nchi nyingi ili kuweza kuona mambo mengi yanayo tulikuwa tunasoma kwenye somo la historia na pia kwenye somo la jiografia.

Ninapenda aina ya keki na ambayo imepikwa kwa kutumia flavor ambayo inaitwa vanilla na keki na ambayo sio ngumu sana wala keki na ambayo haina sukari nyingi. Ninapenda kuikula keki hiyo na kuwa nitamu sana na ninapenda wakati ninaikunywa na sharubati.

Kifaa na ambacho cha teknolojia siwezi kuhishi pasipo, ni uwepo wa kuwa na stima kwenye nyumba zetu na hapa kazini. Pia, kitu na ambacho watu wengi hawawezi kuhishi bila, ni uwepo wa kuwa na magari, kwa kuwa watu wengi wanahusika na kazi na ambazo unaweza kutoka mahali pamoja hadi pengine kila siku.

Wakati ambapo kuna wafanyakazi wapya mahali ambapo niko, ninawakaribisha kwa kuwaambia mambo yote kuhusu kampuni, pia ninawakaribisha kwa heshima na amani na kuwaeleza kuwa wanaweza niuliza suluhu ya jambo lolote ambalo wanaweza kuwa nalo au kuniuliza swali lolote ambalo wanaweza kuwa nalo na pia kuwahakikishia kuwa mahali na ambapo wapo ni mahali salama.

Si upendi sana muziki wajadi kwa kua mimi ni mtu ambaye ninapenda muziki wa kitamaduni, muziki na ambao unaweza kunifurahisha na kunifunza mambo mengi ya kitamaduni na kuweza kunipa mawaidha na kuweza kuhishi vizuri jinsi ambavyo wazee wakongwe walivyo taka tuishi.

Kwa kuwa mimi ni mwanaume ninapendelea sana kuvaa suruali, kwa kuwa suruali ni mzuri wakati wowote, wakati nambao kuna baridi na wakati nambao kuna joto. Kuvaa surwali ni jambo ambalo linaweza kufunika uchi mzima na pia linaweza hulinda kutoka kwa madhara ya baridi.

Ninapenda sana maua. Ninapenda kuyanusa. Hapa nyumbani nimeweza kupanda maua kadhaa ambayo yanaleta. Urembo zaidi kwenye nyumba yangu. Pia ninaweza napenda maua kwa kuwa ninaweza kumpa bibi yangu wakati na ambapo tuna sherehe yeyote na anaweza kufurahia sana.

Mwani biashara ni naye kuwa nimependa zaidi. Ni mfanya biashara ambaye anauza nyama hapa kwetu barabarani. Ni mfanya biashara ambaye ni mtu anaheshima. Anafanya kazi yake kwa vizuri ni mtu ambaye ni safi zaidi na ni mtu ambaye anauza vitu na ambavyo ni vya hali ya juu na anauza vitu vizuri ambavyo ni visafi.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali na ambayo ni tulivu na ambayo ina jua ambalo sio jua kali sana. Ninapenda hali ya anga ambayo inonyesha. Anga ambayo ni ina joto ambalo sio joto jingi. Pia hali na ambayo haina mvua au hali ambayo haina baridi kali.

Mimi ni mtu na ambaye ni na kuwa mtu wa kuamka mapema. Ninapenda kuamka asubuhi na mapema wakati na ambayo akili yangu iko. Mzuri na inaweza kufanya vizuri. Pia ninajihisi kuwa wakati wa asubuhi na mapema ni wakati na ambapo mwili wangu una nguvu zaidi.